Ningependa kujifunza ujuzi wa programu za kompyuta za kubuni. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unanisaidia kuunda mawasilisho mazuri, kuwasilisha mawazo kwa uwazi na kuongeza ubunifu katika kazi na miradi ya kibinafsi. La sijawahi kujifunza ujuzi huu hapo awali. Ningejifunza kwa kujiunga na kosi za mtandaoni kutazama mafunzo ya video na kufanya mazoezi ya kufanya michoro na muundo wa grafiki kila siku muda mzuri wa kuanza ni sasa hivi ili niweze kupata ujuzi hatua kwa hatua na kuutumia mara moja katika kazi na maisha yangu ya kila siku.